Leo ningependa kuzungumzia swali hili. Unapendelea mfumo gani wa simu? Napendelea kutumia mfumo wa Android. Napenda kutumia huu kwa sababu ni rahisi kutumia na unapatikana kwenye simu nyingi zenye bei tofauti. Android inaruhusu kupakua au kupakua programu nyingi kulingana na mahitaji yangu. Pia napenda kwa sababu inaweza kubadilisha mwonekano wa simu yangu. Kama vile mandhari na mpangilio wa programu. Mfumo wa Android pia hunisaidia katika masomo na mawasiliano. Ninaweza kutumia simu yangu kutafuta taarifa. Kuwasiliana na marafiki na kufanya kazi mbalimbali kwa urahisi. Kwa ujumla, napenda mfumo wa Android kwa sababu kwa sababu yake ni rahisi unabadilika kulingana na mtumiaji. Na unasaidia katika maisha kila siku.

Ningependa kuzungumzia swali hili, je unapenda kuvaa vipuli? Ndio napenda kuvaa vipuli, napenda vipuli kwa sababu vina nifanya nionekane nadhifu na mzuri zaidi. Vipuli pia vinaongeza urembo na kunifanya nijisikie kujiamini. Napenda kuvaa vipuli ambavyo ni rahisi na vyepesi. Sipendi vipuli vizito kwa sababu haviko vizuri kuvaa kwa muda mrefu. Nina vaa vipuli wakati wa sherehe, ninapo toka au ata siku za kawaida. Vipuli vinanisaidia kukamilisha mavazi yangu ya kila siku. Nikimalizia au kwa jumla, napenda kuvaa vipuli kwa sababu vinanifanya nijisikie vizuri na kuongeza uzuri wangu.

Leo ningependa kuzungumzia swali hili. Unafanya nini wakati wa wasiwasi? Wakati ninapokuwa na wasiwasi hujaribu kutulia kwanza ninapumua kwa utaratibu na kwa kina ili kupunguza mawazo mengi. Pia, napenda kusikiliza muziki kwa sababu hunisaidia kupumzisha au kupumzika na kusahau mawazo yanayo nisumbua. Wakati mwingine, huangea na rafiki au mtu ninaye mwamini, au mtu wa karibu. Jambo linalo nifanya nijisikiae nafuu baada ya kuongea au kusema lile jambo ambalo linanisumbua au linanitia wasiwasi. Kama nipo peke yangu hupenda kutembea kidogo au kufanya jambo ninalolipenda ili kujiondoa kwenye wasiwasi. Kwa ujumla, ninajifunza, kujituliza na kutafuta njia nzuri ya kupunguza wasiwasi wangu.

Je, unapenda kucheza michezo ya ubao? Ndio, napenda kucheza michezo ya ubao. Michezo hii hunifurahisha na hunisaidia kupumzika. Napenda michezo ya ubao kwa sababu hunifanya nifikirie kwa makini na kutumia akili. Pia, hunisaidia kushirikiana na marafiki au familia. Huenda nikicheza michezo ya ubao wakati wa mapumziko au ninapokuwa nyumbani. Michezo hii hunisaidia kutumia muda wangu vizuri. Kwa ujumla, napenda mchezo wa ubao kwa sababu ni ya kufurahisha na yenye manufaa kwangu.

Je, unapenda kutembea msituni? Ndiyo napenda kutembea msituni. Kutembea msituni hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye furaha. Napenda msitu kwa sababu, kuna hewa safi, miti na mazingira mazuri. Kutembea msituni hunisaidia kupunguza mawazo na wasiwasi. Wakati mwingine, hutembea msituni na marafiki na familia. Ni wakati mzuri wa kupumzika na kufurahia mazingira ya asili. Kwa ujumla, napenda kutembea msituni kwa sababu, hunifanya nijisikie vizuri. Na karibu na mazingira asili.

Leo ningependa kuzungumzia swali hili, ambalo linauliza hivi, unashughulikia muda wako, muda wa mwisho vipi? Ninapokaribia muda wa mwisho, hujaribu kujipanga mapema, kuangalia kazi ninayotakiwa kufanya na kupanga muda wangu vizuri. Kama muda ni mchache, mimi nafanya kazi ngumu kwanza, najaribu kuepuka kuchelewa, kuchelewesha mambo na kujitahidi kumaliza kazi kwa wakati. Pia, mimi hujaribu kutulia ili nisipate wasiwasi mwingi. Napumua vizuri, ambayo hii inanisaidia kufikiria kwa makini. Kwa ujumla, ninashughulikia muda wa mwisho kwa kujipanga, kufanya kazi kwa bidii na kutulia.

Ningependa kuzungumzia swali hili nini kinacho nifanya nifurahi sana? Kinacho nifanya nifurahi sana ni kutumia muda na familia na maratiki. Napenda kucheka pamoja nao, kuzungumza na kufurahi pamoja. Pia napenda kufanya vitu vinavyo nipendeza. Kama kucheza michezo kusoma vitabu au kusikiliza muziki. Vitu hivi hunifanya nijisikie vizuri sana na mwenye furaha. Wakati mwingine napenda kucheza au kuweza kusaidia wengine kunanifanya pia nijisikie mwenye furaha kubwa. Inanisaidia kuwa na moyo mwema na kuridhika kwa ujumla ninapata furaha sana wakati nipo na watu wanaonipenda au ninaowapenda ninafanya mabo ninayopenda na ninaposaidia wengine.

Ni nini kipaumbele kazini kwa mawasiliano? Ningependa kuzungumzia swali hili. Kipaumbele changu kazini ni kuelewa na kuelezea vizuri mawazo yangu. Napenda kuwasiliana kwa uwazi ili wengine wapate kuelewa kile ninachomaanisha. Pia ni muhimu kusikiliza wengine kwa makini. Hii hunisaidia kuelewa matatizo yao na kufanya kazi pamoja kwa urahisi. Ninajitahidi pia kuwa na adabu na heshima wakati wa mawasiliano hii hunifanya kuwa na uhusiano mzuri na wenzangu kazini. Kwa ujumla kipaumbele changu ni kuelewa kwa uwazi. Kusikiliza kwa makini na kuheshimiana.

Jee, ninapenda upepo au AC? Mimi napenda upepo zaidi. Napenda upepo kwa sababu hunifanya nijisikie safi na mtulivu. Kila ninapotumia hewa safi nahisi furaha na nguvu. Wakati mwingine, AC pia ni nzuri. Asa wakati joto ni kubwa sana. Inanisaidia kujipasha joto na kupumzika. Lakini kwa ujumla, ninapenda upepo kwa sababu ni asili na hunifanya nijisikie vizuri bila kutumia umeme.

Leo ningependa koungelea au kuzungumzia swala hili. Unaoga mara ngapi kwa siku. Mimi huoga mara moja kila siku. Napenda kuoga kila siku kwa sababu kuna nisaidia kujisikia safi na nadhifu kunanisaidia pia kupumzika au kupumzisha akili baada ya shughuli za shule au mazoezi. Wakati mwingine napenda kuoga zaidi ikiwa joto ikiwa joto ni kubwa au baada ya mchezo kuoga pia unanisaidia kuepuka harufu mbaya. Na kuonekana vizuri. Mimi pia hujaribu kufanya kuoga kuwa sehemu ya taratibu zangu za kila siku. Ina nifanya nijisikia vizuri, mwilini na kisaikolojia pia. Ni wakati pia mzuri wa kufikiria mambo mazuri na kuanza siku kwa furaha. Kwa ujumla, kuoga kila siku kunanisaidia kubaki safi, mtulivu na mwenye furaha. Na kunifanya nijisikie tayari kwa shughuli za siku mzima.

Unapendelea chakula chenya ladha gani mimi napenda chakula chenye ladha ya kitamu. Napenda chakula kitamu kwa sababu hunifanya nijisikie vizuri na kunifuraisha. Kile ninapokula chakula kitamu nahisi furaha na nguvu. Pia napendelea chakula chenye ladha ya chumvi kidogo. Chakula cha chumvi kidogo hunisaidia kufuraia ladha bila kufanya chakula kuwa kizito sana. Wakati mwingine, napendelea pia chakula kidogo chenye pilipili kwa sababu hunipa hisia nzuri na ladha tofauti. Napenda chakula chenye ladha tofauti wakati wa chakula cha mchana au chamcha au pia katika wakati wa chakula chajio au chakula cha jioni. Chakula hii hunisaidia kushiriki chakula na familia na marafiki na kufuraia pamoja. Kwa ujumla napenda chakula chenye ladha nzuri kwa sababu hunifanya nijisikie furaa, nijisikie nadhifu na pia kufuraia chakula. Ni muhimu kula chakula kinachopendeza hili nishike nguvu na afya.

Je, unaweka picha zako mtandaoni, leo ningependa kuzungumzia swali hili. Mimi huweka picha chache mtandaoni, napenda kueka picha zile ambazo, ninafurahia au niza kumbukumbu nzuri. Kama picha za familia, marafiki au matukio muhimu. Hata hivyo, hujaribu kuwa makini na picha ninazo ziweka. Sijawai kueka picha ambazo, zinaweza kuadhiri usalama wangu au niza kibinafsi sana. Napenda kuthibithi, ninini kinacho onekana mtandaoni? Picha ninazo weka pia, hunisaidia kushirikisha furaha na marafiki. Wakati mwingine, napenda kuona picha za marafiki pia, kwani zinanifanya nijisikie karibu na watu wangu. Kwa ujumla, ninaweka picha mtandaoni kwa busara, niki zingatia usalama faraja yangu na furaha. Napenda pia kuzipenda na kushirikiana na watu wazuri mtandaoni.

Unasherehekea mwaka mpya vipi? Naam, napenda kuzungumzia swali hili ambalo linauliza jinsi ninavyosherehekea mwaka mpya. Mimi husherehekea mwaka mpya kwa njia ambayo inanifanya nijisikie furaha na tumaini. Kila mwaka napanga kusherehekea mwaka mpya pamoja na familia yangu na marafiki zangu. Napenda kuanza siku hiyo kwa kuwa karibu na watu ninaowapenda, kushirikiana nao kwa kufurahi na kucheka pamoja. Ni wakati mzuri sana kwa kuimarisha uhusiano na kuthamini wale ambao wako karibu nami. Kila mwaka au kila mwaka mpya, familia yangu huandaa chakula kizuri na sherehe nje. Napenda kushiriki katika maandalizi haya, kama kupika au kupamba nyumba, kwa sababu yananifanya nijisikie sehemu ya sherehe. Wakati wa chakula, tunakaa pamoja na kuzungumza, kushirikiana katika hadithi na kufurahia kila kipande cha chakula. Hii hunifanya nijisikie mwenye furaha na kuridhika. Mbali na kusherehekea pamoja na familia yangu, mimi hupenda pia kutazama sherehe na taa za mwaka mpya. Taa hizi ni sherehe za mitaa ambayo hunifanya nijisikie furaha kwa kuanza mwaka kwa mtazamo mzuri. Napenda kuona watu wengi wakiwa na furaha kwa sababu hiyo hunifanya nijisikie mwenye furaha pia. Kwa kawaida, wakati wa mwaka mpya, mimi hujaribu kufikiria mambo mazuri ya mwaka uliopita. Inaniwezesha kushukuru kwa yale niliyoyapitia, mafanikio yangu, na changamoto nilizoshinda, ambazo pia zilinifunza. Kupitia jambo hili, ninaona ni muhimu kuanza mwaka mpya kwa moyo safi na matumaini mapya. Pia, mimi husherehekea mwaka mpya kwa kufanya maazimio ya mwaka mpya. Hii ni sehemu muhimu sana kwangu, kwa mfano kupanga, kwamba unapanga kusoma vizuri zaidi, kuwa na afya njema, kushirikiana na wengine, na kuwa mtu bora zaidi. Maazimio haya yananisaidia kupanga malengo yangu na kunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii mwaka mzima. Wakati mwingine, mimi hupenda pia kutumia muda wa kimya kidogo peke yangu. Huu ni wakati mzuri wa kufikiria ndoto zangu, malengo yangu na mambo ninayotaka kuboresha, au ninayotaka kuboresha katika maisha yangu. Kutumia muda huu kunanifanya nijisikie mtulivu na tayari kuanza mwaka kwa furaha na matumaini. Kwa ujumla, kusherehekea mwaka mpya kwangu ni zaidi ya chakula na sherehe. Ni wakati wa kushirikiana na familia, marafiki, kushukuru kwa yaliyopita, na hata kupanga malengo mapya, na kuanza mwaka kwa moyo safi na furaha. Sherehe hii unisaidia au hunifanya kuwa mtu bora zaidi, na kunifanya nijisikie tayari kwa changamoto na furaha mpya zinazokuja mwaka mzima. Kwa hivyo, mimi husherehekea mwaka mpya, nikiwa na marafiki zangu, familia na kuwa pia karibu na wale ambao najisikia kwamba kuna upendo. Hii inaonyesha kwamba mimi pia napenda kusherehekea mwaka mpya kwa furaha. Upendo, shukrani na matumaini. Ni wakati maalum sana kwangu kila mwaka, na kila mara ninajitahidi. Kufurahia kwa ukamilifu.

Leo ningependa kuzungumzia swali hili, nini kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri? Mimi naamini kwamba mazingira ya kazi mazuri ni yale yanayofanya mtu ajisikie furaha, mtulivu na motisha ya kufanya kazi. Kila ninapokuwa mahali ambapo watu wanashirikiana, kusaidiana na kuwasiliana vizuri. Ninaona kazi inakuwa rahisi na ya kufuraisha. Ushirikiano huu hunisaidia kushirikiana mawazo kupata suluhisho za haraka na kujenga uhusiano mzuri na wenzangu. Mimi napenda mazingira ya kazi kuwa safi na yenye mpangilio mzuri. Nafasi ya kufanya kazi ikiwa safi ina vifaa vyote vinavyohitajika karibu na ina mangaza wa kutosha hunifanya nijisikie mtulivu na kuzingatia au kuzingatia kazi zangu kwa urahisi. Hii pia hunisaidia kuepuka msongamano wa mawazo na kuokoa muda. Mazingira mazuri pia yanahitaji mawasiliano bora. Napenda kuwa sehemu ambapo ninaweza kuuliza maswali kutoa mawazo yangu na kusikiliza mawazo ya wenzangu bila hofu. Hii inanifanya nijisikie kuwa sehemu ya timu na kwamba kazi yangu ina thamani. Ninapenda pia kushirikiana na wengine kwa heshima wakati watu wanapoheshimiana pale kazini. Heshima hii hunifanya nijisikie mwenye furaha na kuhamasika zaidi kufanya kazi kwa ubora. Pia, mimi napenda kubadilisha mazingira kidogo wakati wa kupumzika. Kwa mfano, napenda kutembea kidogo, kufikiria kimya, au kusikiliza mziki kidogo. Hii hunisaidia kupumzika, kuondoa stress, na kuendelea au kuendeleza kuendelea na kazi kwa ufanisi. Napenda kufanya hivyo kila napohisi kuchoka. Hili kutochoka sana kisaikolojia na kimwili. Vile vile napenda mazingira ya kazi kuwa yanayohamasisha ubunifu na mafunzo. Napenda mahali ambapo wenzangu na mimi tunaweza kugawana mawazo mapya. Kujaribu mbinu mpya na kujifunza kila siku. Hii unanisaidia au hii hunisaidia kukua na ujuzi wangu na kufanya au kunifanya nijisikie kuwa sehemu ya maendeleo ya kazi. Mazingira mazuri pia yananipendekeza kuridhika au yananifanya kuridhika kwa kila mmoja. Napenda kuwa mahali ambapo kila mtu anaheshimiwa, kujaliwa na pia ana au kila mmoja anatambuliwa kwa juhudi zake na anapewa nafasi ya kushiriki. Hii hunisaidia kujenga morali nzuri na kuhamasika kila au kuhamasisha kila mtu kufanya kazi kwa bidii zaidi. Kwa ujumla, ninapofikiria mazingira ya kazi mazuri napenda mahali ambapo kuna utulivu ushirikiano heshima mpangilio mzuri fursa za kujifunza na uhuru. Pia, mimi napenda kubadilisha mazingira kidogo wakati wa kupumzika. Mazingira kama haya, hunifanya nijisikie furaha, mwenye furaha, motisha, na pia kujiamini katika kazi zangu. Kila siku ninapokuwa mahali penye mazingira haya, ninapata nguvu na furaha ya kufanya kazi vizuri. Kwa hivyo, mimi naamini mazingira ya kazi mazuri ni yale ambayo yanayojumuisha ushirikiano, heshima, utulivu, mpangilio fursa za kujifunza na njia za kupumzika. Mazingira haya hufanya kazi iwe rahisi yenye furaha na yenye mafanikio. Kila siku ninapokuwa mahali penye mazingira mazuri. Ninajisikia tayari kukabiliana na changamoto na kufanikisha malengo yangu ya kila siku.

Unahifadhi pesa vipi? Mimi huhifadhi pesa kwa sababu ni muhimu kuwa na akiba kwa kila siku au siku zijazo. Pesa ni sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Na jinsi ni navyotumia au kuhifadhi pesa kuna nisaidia kujipanga vizuri na kufanikisha malengo yangu. Kila ni napopata pesa na panga jinsi, jinsi ya kuitumia. Kwanza nashughulikia mahitaji muhimu kama chakula, shule na usafiri. Baada ya kutimiza haya, ninaweka sehemu ya pesa kwa ajili ya akiba. Hii husaidia kuhakikisha kuwa nina fedha za dharura ikiwa nitahitaji kitu muhimu na athari ya kutokuwa na pesa. Mimi hujaribu kuhifadhi vipengele kidogo kila siku. Hata kama ni kidogo sana hii inanisaidia kuzoea nidhamu ya kifedha na kuonyesha umuhimu wa kuanza akiba mapema. Ninapenda kutumia boxi, pochi, au akounti ya benki. Hii hunifanya kuhifadhi pesa yangu ili nisipo tumia na nisipo tumia hili nisipo tumia au nisitumie kwa urahisi. Hii pia hunisaidia sana kufuatilia kiasi cha pesa. Ni nacho kuwa nacho na kuona maendeleo ya akiba yangu kila wakati pengine pia napenda kuchunguza mahitaji au kuchunguza mahitaji yangu kabla ya kutumia pesa. Kila wakati ni napo taka kununua kitu. Kwanza najiuliza au napenda kujiuliza. Jee, ninaweza kuhitaji pesa hii kwa kitu kingine muhimu. Hii inanisaidia kuepuka matumizi ya sio ya lazima. Na kunanisaidia kuhifadhi pesa au zaidi kwa siku zijazo. Na pia ina nisaidia kutotumia pesa pasipo na aja ya haraka. Kwa mfano, napanga kuweka pesa kidogo kila mwezi kwa ajili ya shule, zawadi au dharura za familia. Hii inanifanya nijisikie salama kifedha na kuna nisaidia pia kupanga malengo yangu vizuri. Kuhifadhi kwa njia hii pia, kuna nifundisha kuwa na nidhamu uvumilivu na kupanga maisha yangu kwa busara. Wakati mwingine, mimi pia hujaribu kujifunza jinsi ya kutotumia pesa kwa busara. Napenda kusoma au kuuliza wazee kuhusu jinsi ya kuweza au kuekeza pesa au kutumia akiba kwa njia nzuri. Hii hufanya fedha yangu ziwe na dhamani zaidi. Badala ya kutumika, haraka bila mpango au mpangilio wote. Kwa ujumla, kuhifadhi pesa kwangu ni zaidi ya kuweka fedha peke yake. Ni kujifunza nidhamu kujipanga kwa ajili ya maisha ya badae. Na kuwa tayari kwa changamoto za kifedha ambayo ya naweza tokea baadaye maishani. Akiba yangu ina nisaidia kuepuka matatizo, kufanikisha malengo yangu na kujenga maisha bora siku za badae au hapo mbeleni. Kwa hivyo, mimi uhifadhi pesa kwa kuzingatia mahitaji ya kimsingi. Kuweka akiba kidogo kila siku, kutumia njia salama za kuhifadhi na kufikiria vizuri kabla ya kutumia pesa za zote. Kwa kufanya hivyo, ninajisikia mtulivu, salama kifedha na tayari kwa changamoto za badaye maishani ambazo zinaweza tokea. Hii ndio njia ninayo hifadhi pesa na ninaamini kwamba kila mtu anapo hifadhi kwa busara. Hata kidogo kidogo huweza kufanikisha malengo yake makubwa siku za badaye. Kuhifadhi pesa ni njia ya kuwa huru kifedha na kuwa mtu mwenye nidhamu na busara.

Je, unapenda kusafiri na ramani au GPS. Ningependa kuongelelea swala hili ambao linauliza. Je, napenda kusafiri na ramani au GPS. Mimi napenda kusafiri kwa kutumia ramani na GPS. Na kila moja ina faida zake. Kwa kweli, kila safari ninayoifanya ni fursa ya kujifunza. Na kutumia ramani au GPS Kunanifundisha au kunanisaidia kuhama salama. Kuelewa maeneo na kufurahia safari yangu. Kwanza, napenda kutumia ramani kwa sababu hunifundisha kujua eneo na mwelekeo wa njia. Wakati ninaangalia ramani, napata picha ya barabara, sehemu muhimu na maeneo niliopitia. Hii inanisaidia kujua mahali nilipo na kuelewa jinsi ya kufika mahali ambapo au nilipong'oa. Ramani pia hunifundisha kuwa na ufahamu wa kjiografia. Jambo ambalo linanisaidia siku zote hata nikiwa mbali na teknolojia. Kutumia ramani kunanisaidia pia kuona njia bada mbadala. Kwa mfano ikiwa barabara moja imefungwa au kuna foleni. Ninaweza kuona njia nyingine ya kufika mahali pasipo kuchelewa hii ni muhimu sana kwani inanisaidia kuwa na uhuru wa kuchagua njia na si kutegemea GPS pekee hata hivyo, mimi pia napenda kutumia GPS. Kwani ni rahisi na haraka, GPS inaniambia kwa muda halisi ni wapi na ni njia gani bora ya kufika. Hii ni muhimu sana wakati ninaenda mahali, sijawai au wakati nina haraka kufika mahali fulani. GPS pia hunisaidia kuzingatia wakati, umbali na mabadiliko ya barabara. Jamba ambalo, linanifanya nisahau hofu ya kupotea. Kwa kweli, mimi hujaribu kuchanganya ramani na GPS. Kwanza napenda kutumia ramani ili kujua eneo kwa undani na kuelewa mwelekeo wa barabara. Kisha kutumia GPS kama msaada wa haraka na usalama. Kwani hii inaniwezesha kuwa uhuru makini na mtaalamu wa kuelewa njia. Na bado, nikihakikisha sifai kupotea. Kwani nikipotea, pia nitakuwa nimeupoteza muda wangu. Napenda pia kuwa makini wakati wa kutumia GPS. Sijategemea GPS tu bali pia huangalia alama za barabara na ramani. Wakati mwingine GPS inaweza kutokaa sahihi sana. Kwa hivyo, kuwa na ramani pia ni muhimu kila wakati. Kwa njia hii naweza kufika salama na kuendelea kujifunza. Vile vile kutumia ramani na GPS kuna fanya kusafiri kuwa furaha na changamoto kidogo. Kwani huwezi potea na uta pia utasaidia kutopoteza muda wako sana kwa kutafuta au kuulizia barabara. Napenda kuona maeneo mapya, kuchunguza miji na kuelewa alama za kijiografia. Mazingira ya kusafiri kwa njia hii hufanya safari au kila safari iwe ya kujifurahia, ya kujifurahisha au ya kufurahia yenye elimu na yenye mafanikio. Mimi hupenda pia kutumia GPS na ramani kwa sababu hufanya nisahau hofu ya kupotea napenda kuwa na amani ya akili. Ninapojua GPS inanishauri njia sahihi na ramani inanisaidia kuelewa eneo. Hii hunifanya nijisikie huru na salama. Wakati wa safari, jambo ambalo ni muhimu sana. Kwa ujumla, mimi napenda kusafiri kwa kutumia ramani na GPS kwa pamoja. Ramani hunisaidia kujua njia, kuelewa eneo na kujifunza uongozi na GPS hunisaidia kufika kwa haraka salama na bila wasiwasi. Kuchanganya zote, kunanifanya nisahau hofu ya kupotea na kunifanya au kufanya safari yangu iwe rahisi yenye furaha na yenye mafanikio.

Je, unapenda kuenda pwani? Leo ningependa kuzungumzia swali hili. Je, unapenda kuenda pwani? Mimi unapenda kuwenda puwani sana. Kila ninapo kuwa pwani, najisikia mwenye furaha na amani. Pwani ni mahali pazuri ambapo, mtu anaweza kupumzika, kufurahia, mazingira na kujiburudisha. Kwanza kabisa, unapenda puwani kwa sababu majani ya mchanga. Mawimbi na upepo safi hunisaidia kupumzika baada ya shughuli nyingi. Wakati ninaenda pwani, napumua kwa kina. Na hewa ya baharini hunifanya nijisikie mtulivu na nadhifu kimawazo hii hunifanya au hufanya moyo wangu uwe na furaha na akili yangu kuwa safi. Pili, au hili la pili ni napenda kuenda pwani kwa sababu ni mahali pazuri pa kuburudika na familia na marafiki. Wakati wa likizo, tunacheza mchezo ya maji, kuogelea au kucheza kwenye mchanga hii hunifanya, nijisikie furaha kubwa na kuwa karibu na wapendwa wangu. Ukweli, pwani ni mahali ambapo furaha na mshikamano wa familia huonekana wazi. Pia, napenda pwani kwa sababu ni mahali pa kutazama mandhari mzuri. Bahari mawimbi na anga la blue au anga la color la blue hufanya mtu ajisikie amani na kuvutiwa na urembo wa asili. Wakati wa mchweo napenda kutazama jua. Linapo zama na kuona rangi yake. Au rangi za shauku kwenye anga. Hii ni furaha ambayo ninapata kila linapo kuwa pwani. Pwani pia ni mahali pa kupumzika. Na kufikiria wakati mwingine. Mimi hugawa muda wangu pekee yangu. Nikiwa na matatizo au kuandika ndoto na malengo yangu. Bahari inawezesha kuwa mtulivu, kuondoa wasiwasi na kutafakari maisha. Hii ni muhimu sana kwani hufanya nijisikie tayari kwa changamoto mpya. Pia kwani mimi pia napenda pwani kwa sababu ni pahali pa kufanya mazoezi ya mwili. Kuogelea, kukimbia kwenye mchanga au kucheza mpira wa pwani hunisaidia kuwa na afya njema. Napenda kutumia fursa ya pwani kufanya mazoezi wakati pia napata furaha kwani ni njia nzuri ya kujishughulisha kimwili na kisaikolojia. Lingine ni napenda pwani pia kwa sababu ni pahali au ni mahali pa marafiki wapya. Wakati mwingine na nakutana na watu wapya kushirikiana nao michezo ya maji au kucheza mpira. Jambo ambalo hufanya safari iwe ya furaha na ya kukumbukwa hii. Inanisaidia kujenga urafiki na kushirikiana na wengine. Lingine pia napenda pwani kwa sababu ni mahali pa kupumzika. Kutokana na teknolojia wakati nipo pwani ninapenda kutochukua simu au kutumia kompyuta sana. Badala yake napenda kuangalia mandhari. Kusikiliza sauti za wimbi na kuzungumza na wenzangu au wapendwa wangu. Hii hunisaidia kujenga furaha ya kweli na amani ya akili. Napenda pwani kwa sababu hunifanya nifahamu upeo wa bahari na nguvu ya asili kuangalia mawimbi yanavyopiga pwani kunanifundisha kuheshimu mazingira na kuonyesha uzuri wa dunia. Hii ni sehemu ya kujifunza furaha na heshima kwa mazingira. Pwani pia kila ambacho nakipendea ni pahali pa au mahali pa kumbukumbu nzuri. Kila ziara ni fursa ya kuunda kumbu kumbu nzuri za furaha na familia. Kumbu kumbu hizi hufanya maisha yangu kuwa ya kuvutia na yenye dhamani na hufanya nijisikie furaha kila wakati ninapokumbuka. La mwisho napenda pwani kwa sababu ni mahali ambapo ninafanya kila kitu ninachopenda kucheza kupumzika, kufikiria na kuondoa stress. Ni mahali pa kipekee kwangu kila mwaka na kwa ziara na fursa za kujifunza na kuwa mtu bora zaidi.

Unapumzika vipi baada ya siku ndefu? Minapumzika vipi baada ya siku ndefu? Ningependa kuzungumzia hoja hili. Mimi napumzika baada ya siku ndefu kwanjia tofauti zinazo saidia kupumzisha kunipumzisha kima wazo, kisaikolojia na kimwili. Kila ninapo isi kuchoka. Najua ni muhimu kupumzika ili kuendelea kuwa na afya nzuri na motisha ya kufanya kazi sikuifuatayo. Kwanza kabisa, napenda kukua na muda wa kupumzika peke yangu. Wakati mwingine mimi ugawa muda kidogo ilikuwa na utulivu. Nikawa au ni kiwa peke yangu, nikitafakari au kufikiria juu ya siku yangu. Hii hufanya akili yangu iwe mtulivu, na husaidia kuondoa wasiwasi uliokusanywa wakati wa shughuli za siku, aushughli zangu. Pili, napenda kusikiliza muziki. Mziki unisaidia kupunguza stress na kunifanya nijisikie mwenye furaa. Wakati ninaposikiliza muziki, ninalopenda napumzika kwa haraka na akili yangu huchukua nafsi ya mawazo mazito. Hii ni njia nzuri ya kupata amani na hau ya akili na burudhani. Tatu, napenda kutembea kidogo au kufanya mazoezi madogo. Baada ya siku ndefu ya kukaa au kufanya kazi nyingi, mwili wangu unaitaji kusogea kidogo. Kutembea, kukimbia kidogo au kufanya mazoezi madogo hufanya mwili wangu ujisikie mzima na pia usaidia kupunguza uchovu na kuimarisha afya. Nne, au lingine napenda kusoma vitabu na kuona televisheni. Kusoma ufanya akili yangu iende kwenye maali pazuri na kunisaidia kusahau matatizo ya siku. Kutazama televisheni, unisaidia pia kufurahia burudani na kujiburudisha kwanjia raisi. Hii ni njia nzuri ya kuondoa uchovu na kujenga furaha ndogo. Ingine pia, napenda pia kuzungumza na familia au marafiki. Kuzungumza, kuna nisaidia kuondoa mawazo mazito, kushirikia na kwenye furaha na wasiwasi, na kujisikia kuwa siku yangu inathamani. Mara nyingi, kugawana mawazo na watu ninaowapenda, kuna nifanya nijisikie mtulivu na mwenye furaha. Sita, napenda kulala mapema wakati wa siku ndefu. Kulala kuna hakikisha mwili wangu unapata nguvu za kutosha na kufanya kazi kesho. Wakati nina po pumzika, kwa kulala vya kutosha, nina songa mbele nikiwa na nguvu, motisha na akili safi ingine pia napenda kuchukua muda wa kufanya vitu au kitu ninacho kipenda binafsi. Kwa mfano, ninaweza kuchora kuandika na kufanya shughuli ndogo ndogo, zinazonifuraisha. Ii unisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuondoa uchovu wa kisaikolojia. Napenda pia kupumzika inje wakati ninaweza. Kuangalia mazingira ya asili kupumua ya hewasafi na kuona urembo wa mazingira ufanya mwili wangu na akili yangu wajisikia vizuri ii ni njia nzuri ya kupata amani na guvu mpya. Pia napenda kufanya meditations au kupumua, kwa utulivu. Kupumua kwa kina na kutafakari kina nisaidia kupunguza stress, kuondoa mawazo mabaya na kujiweka tayari kwa siku mpya. Ii ni moja wapo ya njia bora za kupumzika baada ya siku ndefu. Pia, napenda kupanga siku yangu kesho kidogo, kabla ya kupumzika. Hii ufanya ni pate amani ya akili, nikijua kila kitu ni meipanga vizuri. Napenda kuona orotha ya kazi zangu, kupanga muda na kuondoa ofu ya kusahau au kuchoka kesho. Lingine pia, napenda kuzingatia chakula kizuri. Baada ya siku ndefu kula chakula kizuri na chenye afya kunanisaidia kupumzika vizuri na kupata nguvu za mwili. Chakula kizuri hufanya ni shike nguvu na kuendelea kuwa makini na mwenye motisha. Kwa hivyo, mimi, napumzika baada ya siku ndefu kwa utulivu, muziki, mazoezi, burudani. Familia, kulala mapema kufanya mambo ninayo yapenda hewa safi, meditation, kupanga siku ya kesho, kukula chakula nzuri na kushukuru. Njia hitz zote ufanya mwili wangu na akili na moyo wangu kujisikia mwenye utulivu na mwenye furaha. Na tayari kwa changamoto mpya.